Wakati wa Christmas na December, watu wengi Kenya husafiri kwenda mashambani ili waweze kusherekea siku kuu ya Christmas na familia zao. Mara nyingi wao husafiri kupitia ndege na mabasi na wanapotaka kusafiri wao hukata tiketi kupitia mitandao ya kampuni hizo za ndege au za mabasi ili waweze kuwahi viti. Na huwa kuna msongamano mkubwa haswa kwa watu ambao watasafiri kama wamechelewa au siku moja mbili au tatu kabla ya siku kuu hio. Lakini kando na msongamano huo, watu huwa wamefurahi na pia huwa na hamu kubwa ya kufika nyumbani ili kusherekea pamoja na familia zao.

Joto haiadhiri mwili wangu, baridi, nyingi sana, hunikera mimi, na sina adhari zingine kando na kukereka na hali hiyo kwa sababu kama mtu ambaye alizaliwa Afrika mashariki, baridi nyingi si kitu ambacho nimekizoea, lakini ili kuishi vizuri katika hali za baridi, kama inahitajika, mimi hutumia nguo nzito. Kwa hivyo.

Wakati wa mvua kuu ni vyema kukaa ndani kwa hivyo mimi hukaa tu ndani na sitoki nje kusababu ni taloa ama ntashikwa na baridi na pia napenda mvua wakati wa mvua kusababu pia uneza kaa ndani ujifunike usikia joto na usishughulike sana. Nakumbushwa sana siku za mvua nikiwa mtoto nilipenda kuingia katika kitanda na kujificha ili nisisikue sauti ya radi na napenda maranyingi mvua inaponyesha itabadilisha vile mtu atavaa au shughuli zingine kama vile kulima au kwenda shambani zitasitishwa na ni wakati wa mvua sisi husikia sauti ya radi lakini nikiwa mtu mzima siogopi sauti ya radi.

Picha ambayo naipenda sana ni picha yangu na mamangu na picha hiyo huwa naipenda sana kwa sababu ilipigwa nyumbani kwa shangazi wangu na ilikuwa ni sherehe ya kuzaliwa kwangu ya kwanza na mamangu alikuwa amenishikilia akiwa amekaa mbele ya keki yangu.

Tatizo lolote bila shaka hushambuliwa kwa kutambulika kwamba ni tatizo na pia kuwaambia watu wengine kwamba kuna tatizo hapa ili upate usaidizi unaostahili na pia kuangalia kwamba jee linafaa kutatulika kwa muda mgani kama ni jambo la dharura nalishambulia hapo na hapo na kutumia ujuzi wangu kulitatua na kuendelea na kazi zingine.

Siku ambayo nilijisikia nina furaha tena ni siku ambayo mpenzi wangu alinitembelea na aliwasili jioni na tukaongea kwa mapana na marefu aka weza kunipa wosia na pia akafunguka roho yake akaniambia mambo mengi ya muhimu na ilikuwa mimi na yeye tu na nilijisikia vizuri sana baada ya matembezi yake na alipo londoka nilihuzunika sana.

Mi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kuhakikisha kwamba timu nzima inajua kwamba kuna malengo ambayo yanafaa kuhitimishwa na tunapo fanya kazi kwa bidii na kwa pamoja kwanza tutaweza kumaliza kazi hiyo mapema na pia tutaeza kufika malengo yetu muhimu na tuweze kufanikisha jambo lolote ambalo tunataka kulifanya.